Hakika mimi ni mpenzi mkubwa sana wa mchezo wa kuogelea na kila mara ninapopata fursa ya kuingia majini huwa najihisi kama nimezaliwa upya Kwangu mimi kuogelea sio tu mazoezi ya mwili bali ni njia ya kipekee ya kuungana na asili na kupata utulivu wa ndani ambao ni vigumu kupata sehemu nyingine yoyote ile hisia ya maji baridi yakiguza ngozi yangu na sauti ya utulivu chini ya maji hunifanya nisahau changamoto zote za maisha ya kila siku na kuzingatia tu harakati za mwili wangu. Napenda sana jinsi kuogelea kunavyonifanya nijihisi mwepesi kana kwamba nimeondolewa uzito wa dunia mabegani mwangu na nina uwezo wa kupaa ndani ya maji. Kila miondoko ya mikono na miguu yangu inapotengeneza mawimbi madogo, ninaona nguvu na wepesi wa ajabu ambao unanisaidia kuimarisha misuli na pumzi yangu kwa wakati mmoja. Kuogelea ni mchezo ambao unahitaji nidhamu na umakini mkubwa. Jambo ambalo nilanisaidia sana hata katika maswala yangu mengine ya kimaisha nje ya bwawa la kuogelea.

Katika mazingira ya kazi, nguvu yangu kubwa zaidi inajikita katika uwezo wangu wakuchambua mambo kwa kina na kutoa masuluhisho yenyetija kwa haraka. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuona changamoto kama kikwazo, bali kama fursa ya kujifunza na kuvumbua mbinu mpyeza kufikia malengo. Umairi wangu waksimamia muda na kupa kipa umbele majukumu muhimu unanisaidia kuhakikisha kuwa kazi zinakamilika kwa wakati na kwa viwango vya juu kabisa. Jambo ambalo hujenga imani kubwa kwa wenzangu ni viongozi wangu. Pia ninakipaji cha pekee katika mawasiliano na ushirikiano na watu waaina mbalimbali na ninaamini kuwa mafanikio ya ofisi yoyote yanategemea uwezo wa timu kufanya kazi kwa umoja. Hivyo mimi ujitahidi kwa kila wakati kuwa kiungo muhimu kinacho unganisha mawazo ya watu tofauti. Uwezo wangu wakusikiliza kwa makini na kueleza hoja zangu kwa luga fasaha na ya heshima unasaidia kuepusha migogoro isio ya alazima na badala yake kutengeneza mazingira ya kazi yenyefuraa na ari ya ushindani chanya. Na vile vile pia mimi ni mtu mwenye udhabiti mkubwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi hata ni napo kuwa chini ya shinikizo kubwa. Katika nyakati ambapo miradi inakua na haraka au matatizo ya napo tokea ghafla, mimi hubaki na utulivu wa akili ili kufanya mamuzi ya busara ya sio na kukurupuka. Udhabiti huu unanifanya niwe tegemeo kwa timu yangu kwani wanajua wanaweza kunitegemea kunyosha mambo pale hali inapo kuwa ngumu bila kupoteza mwelekeo wa malengo makuu ya taasisi.

Kwa kawaida, mimi huwanza asubuhi yangu kwa mlo ambao unanipa ni shati ya kutosha na utulivu wa akili ili kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Mara nyingi, chaguolangu la kwanza huwa ni bakuli la oatmeal lililo pikwa vizuri na kuchanganywa na matunda mapya kama vile ndizi, strawberry au vipande vya mayembe kulingana na msimu. Mlo huu unanipendeza kwa sababu unanyuzilishe nyingi zinazo nifanya nijihisi nimeshiba kwa muda mrefu. Huku asali kidogo ninae ongeza ikinipa ladha tamu ya asili inayo changamusha ulimi wangu. Pamoja na oatmeal hiyo, huwa sichezi mbali na prutini ilikuimarisha misuli na nguvu za mwili. Mayai kuchemusha au yalio kaangwa kwa mafuta kidogo ya mzeituni ni sehemu muhimu ya sahani yangu ya asubui. Napenda jinsi yai linavyo weza kuendana na kipande cha mkate wangano nzima. Uliotiwa moto kidogo mpaka ukawa na wekundu fulani wakuvutia. Mchanganyiku huu wawanga tata na protini ni kama mafuta ya injini kwa mwili wangu. Ukiniandaa kwa masaa mengi ya kazi ngumu bila kuchoka haraka.

Upendeleo wangu katika kuwasiliana na watu unajikita zaidi katika kutumia lugha yenye staha uwazi na usikivu wa dhati kwa kila ninaye zungumza naye. Mimi huwa na amini kuwa masi mawasiliano bora siyo tu kutoa ujumbe bali ni uwezo wakuelewa hisia na mahitaji ya mtu mwingine ili kujenga daraja la mawe maelewano. Mimi hupendelea sana mazungumzo ya ana kwa ana au yale ya sauti kwa sababu yana ruhusu hisia na toni ya sauti kueleweka vizuri. Jambo ambalo hupunguza uwezekano wa kuelewana vibaya kama ilivyo kwenye maandishi pekee. Na pia katika mazingira ya kitaalamu au ya haraka, mimi hutumia sana mandishi yalio pangwa vizuri. Iwe ni kupitia barua pepe au ujumbe mfupi naki nakihakikishia kuwa hoja zangu zimenyooka na ni rahisi kueleweka. Nguvu yangu katika mawasiliano ya maandishi ipo kwenye uwezo wa kufupisha mambo mazito kuwa maelezo rahisi yanayo msaidia msomaji kupata picha kamili bila kupoteza muda. Na hata hivyo, mimi ni muumini mkubwa wakanuni ya kuwa, msikilizaji mzuri kwanza kabla ya kutoa maoni yangu Kwani mimi husikiliza kwa makini ndiko kunako mpa mzungumuzaji heshima anayostahili na pia vile vile, mimi ni mtu anayezingatia sana lugha ya mwili na inshara mbali mbali ambazo mara nyingi husema mengi kuliko maneno yanayotamukwa Ninapo zungumuza na mtu napenda kuangalia machoni na kuonyesha ushirikiano kupitia ishara ndogo ndogo zinazo dhihirisha kuwa niko pamoja naye katika kila sentensi Hali hii inajenga mazingira ya kuaminiana na kufanya yule anaye wasiliana nami hajihisi kuwa yuko mahali salama ambapo mawazo yake ya nadhaminiwa na kuchukuliwa kwa uzito mkubwa.

Binafsi, mimi ni mtu ninaependelea sana mazingira ya kimya na utulivu kuliko maali penye kelele na vurugu za hapa na pale. Kwangu mimi, ukimya siyo tu kutokuwepo kwa sauti, bali ni nafasi ya kipekee inayoniruhusu akili yangu pumzika, kutafakari na kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Katika utulivu huo, uwezo wangu wa kufikiri kwa kina huongezeka maradufu na ninapata fursa ya kusikiliza sauti yangu ya ndani ambayo mara nyingi hupotea katika vishindo na kelele za ulimwengu wa nje.

Mimi huwa naamini ili kuhimiza ushirikiano thabiti ndani ya timu, mimi kwanza katika ujenzi wa msingi wa kuaminiana na uwazi miongoni mwa wanachama wote. Naamini kuwa ushirikiano hauchi kwa amri, bali unatokana na kila mmoja kuhisi kuwa mchango wake unathaminiwa na sauti yake inasikika bila kuhukumiwa. Mimi uchukua hatua ya makusudi kuakikisha kuwa malengo ya timu yako wazi kwa kila mtu. Ili sote tuweze kuvuta kamba kuelekea upande mmoja. Huku tukitambua kuwa mafanikio ya mmoja wetu ni ushindi kwa timu nzima. Na pia, mimi upenda kukuza utamaduni wa mawasiliano ya pande mbili, ambapo kila mwanachama anahimizwa kutoa mawazo yake mapya na hata kukosoa kwa njia ya ujenzi. Katika vikao vyetu mimi hupenda kutumia mbinu ya kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Jambo ambalo huwapa wenzangu ujasiri na kujieleza kwa uhuru. Kwa kufanya hivi, tunatengeneza mazingira ambapo ubunifu, unastawi na kila mtu anajiona kuwa yenye. Kuwa yeye ni sehemu muhimu ya suluhisho. Jambo ambalo uongeza ari ya kufanya kazi kwa pamoja kwa juhudi na maarifa.

Tabia ninayoithamini na kuipenda kuliko zote ni uaminifu na uwadilifu. Kwangu mimi mtu anaisimamia ukweli na kuwa na msimamu usio yumba hata katika mazingira magumu ni mtu wa thamani sana. Uaminifu unajenga msingi imara kwa kuaminiana na unarahisisha mawasiliano kwa sababu unajua kuwa neno la mtu huyo ni ahadi kamili. Na pia ninavutiwa sana na watu ambao tabia zao za ndani zinaendana na kile wanacho kionyesha kwa nje, bila kuwa na chembe ya unafiki au mchezo wa kuigiza. Pia mimi huvutiwa sana na watu wenye unyenyekevu na utayari wa kujifunza napenda kuona mtu ambaye licha ya kuwa na mafanikio makubwa au ujuzi wa hali ya juu bado anabaki na moyo wa kusikiliza wengine na kutambua kuwa hakuna binadamu anayejua kila kitu. Tabia hii ya unyenyekevu inafanya mahusiano yawe ya usawa na yenye tija kwani inaruhusu mawazo mapya kuchipuwa bila kuzimwa na majivuno. Mtu mnyenyekevu huwa ni rahisi kufanya naye kazi na ni rahisi zaidi kumsogelea na kubadilishanq naye maarifa ya kimaisha.

Kuhusu kuenda kwa sinema, mimi ni mtu ninaye pendelea kufanya hivyo angalau mara moja au mbili kwa mwezi. Hasa pale kunapo kuwa na filamu mpya zenye kusisimua au zenye mafunzo mazito. Kwangu mimi kuenda kwenye jumba la sinema sio tu kuhusu kuangalia picha kwenye kioo kikubwa. Bali ni uzoefu kamili wa kijamii, na burudani unaonitoa katika mazingira yangu ya kawaida. Ile hali ya kukaa kwenye giza, sauti nzito au mfumo wa sinema, na msisimko wa pamoja na watazamaji wengine hunifanya nihisi niko ndani ya hadithi inayo elezwa. Na pia napenda sana jinsi sinema inavyoweza kunisafirisha kuenda ulimwengu mwingine na kunifanya nione maisha kupitia mitazamo ya watu tofauti ndani ya saa chache. Mara nyingi, mimi huchagua kuenda sinema mwishoni mwa wiki, kama njia ya kujizawadia baada ya wiki ndefu ya majukumu mazito kazini. Ni wakati wangu wa kipekee na kuweka simu pembeni na kuzingatia kitu kimoja tu, jambo ambalo linanisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kuiburudisha akili yangu kwa sanaa ya hali ya juu.

Katika mazingira ya kazi, kipaumbele changu cha kwanza katika mawasiliano ni uwazi na usahihi wataarifa. Naamini kuwa mawasiliano yeyote inapaswa kuwa na lengo lilo wazi ili kuepuka mchanganyiko au upotezaji wa muda. Ninapo wasiliano na wenzangu, mimi hujitahidi kutoa maelezo yaliyo nyooka nikihakikisha kuwa kila mtu anayuhusika, anelewa jukumu lake na kile kinachotarajiwa kwake. Kwangu mimi, mawasiliano ya dhati ndiyo msingi wakuzuhia makosa ya kizembe na kuongeza ufanisi wa timu kwa jumla. Pia, uwa ninaeka kipaumbele kikubwa kwenye usikivu wa dhati. Mawasiliano bora siyo tu kusema kile ulicho nacho kichwani, bali nikuwa na uwezo wakumpokea mwenzako na kuelewa hoja zake kabla ya kutoa majibu. Katika vikao au majadiliano ya ofisi, mimi hupenda kutoa nafasi kwa wengine kueleza maoni yao kikamilifu bila kuwakatisha tama au maneno.

Katikati ya vinywaji vyote ulimwenguni, kinywaji inacho kidhamini na kukipenda zaidi ni chai yenye rangi, inye viungo vya asili, hususa tangawizi, dalasini na iliki. Kwangu mimi, kikombe cha chai ya moto siyo tu kinywaji cha kukata kiwu, bali ni tiba kwa roho na akili inayeweza kubadilisha hali yangu ya hewa papo hapo. Harufu nzuri ya viungo hivi inapopanda na kugusa pua yangu, mimi huhisi utulivu wa ajabu nanishati. Mpya inayotitirika mwilini mwangu ikiniandaa kwa majukumu mazito ya siku. Napenda sana jinsi kinywaji hiki kinavyoweza kubadilika kulingana na maitaji ya mwili wangu kwa wakati husika. Wakati wa subuhi yenye baridi, chai ya tangawizi kali uniamsha na kunipa uchangamufu wa haraka. Huku wakati wa jioni nikipenda kuongeza maziwa kidogo ili kuifanya iwe nzito na enye ladha ya kuburudisha. Kuna kitu cha kipekee katika wekundu wa chai ya rangi, unapoichanganya na asali badala ya sukari. Ladha hiyo ya asili unifanya ni jihisi niko karibu zaidi na mazingira na afya yangu kwa ujumla.

Hakika, mimi ni mmoja wa watu ambao wanaipenda mvuwa kwa dhati na kuyona kama baraka ya kipeke inayoshuka kutoka binguni Kwangu mimi, harufu ya udongo kavu unapogusuwa na matone ya kwanza ya mvuwa ile inayojulikana kama petrika ni mmoja ya manukato bora zaidi duniani yana nipa amania papo hapo tu sauti ya matone ya mvuwa ya napo gonga paa la nyumba au majani ya miti kunitengenezea mziki wa asili ambao unatuliza akili yangu na kunifanya ni jihisi niko salama na mwenye utulivu wandani. Pia napenda jinsi mvua inavyo ubadilisha ulimwengu na kuupa rangi mpya ya kijani inayo uvutia macho na kuburudisha roho. Baada ya kipindi cha joto kali na vumbi, mvua inakuja kama kisafishaji cha asili kinachoosha kila kitu na kuleta uhai mpy kwa mimea na viumbe hai. Kuangalia nje ya dirisha huku nikiona miti kicheza kwafuraha chini ya maji ya mvua hunipa msukumo wa ajabu na kutafakari na kuwa mbunifu katika kazi yangu. Kwani mazingira ya nakuwa na unyevu nyevu na wepesi ambao ni nadra kuupata wakati wakiangazi.

Ndiyo nimeshawahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa mara kadhaa na kila ziara imekua ikiniacha na mtazamo mpya na wa kina kuhusu maisha na ubunifu wa binadamu kwangu mimi kutembelea nyumba ya sanaa ni sawa na kusoma kitabu chenye kurasa elfu moja bila kutamka neno hata mmoja Napenda jinsi rangi, michoro na sanamu zinavyoweza kueleza hisia nzito za upendo, maumivu au matumaini kwa namna ambayo lugha ya kawaida inaweza mshinda kabisa kuzifafanua. Ninapokuwa kwenye maonyesho ya sana, mimi hupenda kutumia muda mrefu mbele ya picha moja. Nikijaribu kuelewa nini kilikuwa ndani ya akili ya msanii wakati akichora kila mstari. Kuna uzuri wa kipekee katika kuona jinsi, mwanga na viuli, vinavyotumika kuleta uwahisia au kuficha siri fulani ndani ya kazi ya maana.

Kati ya sehemu zote ninazopenda kutembelea maeneo ya asili yenye uoto wa kijani na utulivu ndiyo yanayoshika nafasi ya kwanza katika moyo wangu. Mimi ni mpenzi mkubwa wa kutembea kwenye mbuga za wanyama misitu minene au kando ya fukwe za bahari ambapo ninaweza kuvuta hewa safi na kusikiliza sauti za ndege na mawimbi. Mazingira haya yananipa fursa ya kipekee ya kujitenga na kelele za mjini na kurejesha nishati yangu ya ndani huku nikishanga urembo wa ulimwengu wetu. Napenda sana kutembea katika maeneo ya milimani kwa sababu ya changamoto na ushindi unaokuja na kupanda na kuelekea kilileni. Kila hatua ninayopiga kwenye ardhi yenye miinuko inanifundisha umilivu na kunipa mtazama mpya wa dunia ninapofikia juu na kuona mandhari pana yaliyotandawa chini yangu. Kutembea huku kunanisaidia siyo tu kuimarisha mwili wangu bali pia kusafisha akili yangu na kunipa mawazo mapya na ubunifu ambao mara nyingi upotea ninapokuwa nimefungwa ndani kuta nne za ofisi.

Kwa sasa, sihishi mahali nilipozaliwa. Ingawa kumbukumbu za nyumbani bado zimebaki kuwa sehemu muhimu sana ya utambulisho wangu na moyo wangu kwa ujumla. Maisha yamenisukuma katika fursa mpya katika mazingira tofauti. Jambo ambalo limenifanya nihamie mbali na mtaa ule ulioshuhudia hatua zangu za kwanza. Hata hivyo, kuhama huku kumenipa fursa ya kukua kujifunza tamaduni mpya. Na kuona ulimwengu kwa jicho pana zaidi kuliko ambavyo ningeweza kama ningekua sehemu moja ya maisha yangu yote Napenda jinsi mabaliliko ya mazingira yanavyoweza kumpa binadamu ujasiri na uwezo wa kujitegemea kwa namna ya kipekee kuishi mbali na mahali nilipozaliwa kumenilazimu kutengeneza marafiki wapya ambao wamekuwa kwa familia yangu ya pili na kumenifundisha jinsi ya kukubaliana na changamoto za maisha bila kutegemea mazoea ya kale. Kila mtu au sehemu mpya ninayoishi huongeza ladha tofauti katika historia ya maisha yangu na kunifanya nithamini kila hatua ya safari yangu ya kimaendeleo na kitaaluma.